Kile ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni ukaribu wa huduma. Napenda mtaa kwa sababu una. Kila kitu karibu kama soko, maduka na usafiri wa urahisi. Pia urafiki wa majirani. Uishi mahali ambapo watu wanajali moja na mwingine na kuna hali ya usalama na undugu. Utulivu na usafi. Mita yetu inamiti mingi, hewa safi na kelele kidogo mara nyingi huvutia watu wengi. Pia chakula na burudani.